Maoni yangu kulingana na tathmini ya kazi ni huwa ninaona ni kitu nzuri sana kwa sababu lazima utathmini kazi ambayo utapata ama kazi ambayo unataka kwa wakati huo ili kupunguza ule kutoeleweka ama kuchanganyikiwa baadaye.